Napenda wanyama kama vile paka na mbwa, hawa ni wanyama wa nyumbani, wanyama ambao wakona uhusiano mzuri na binadamu, na ni wanyama ambao wanaweza kakusaidia kama vile paka, paka atakusaidia kufukuza panya na mbwa atakusaidia kufukuza wezi katika boma lako, ndio.

Kili ambacho kinanipa motisha kazini ni familia yangu ni bibi yangu hao ndiyo ambao wananipa motisha ya kufanya kazi na ya kutia bidi ili niweze kuwasaidia na kusaidia pia maisha ya wengine ambao wako katika familia yangu.

Naam napenda kucheza na watoto sana manake watoto ni baraka kutoka kwa mungu na watoto wanahitaji mtu wa kucheza nao ili wasiboeke na ili waweze kukua kama binadamu wengine jinsi wanavyokuwa wakiona binadamu wengine wamewazingira.

Ninapenda na hafadhalisha kati ya baridi na joto napenda joto manake msimu wa baridi watu huwa wanapata ugonjwa wa homa na kutokwa na makamasi katika sehemu zao za mapua kwa hivyo nahafadhalisha sehemu ya joto kuliko lile la baridi.

Naam kazi ya nyumbani ni nayoichukia sana ni kazi ya kupiga deki kazi hii inahusisha mtu kuweza kuinama chini na mimi ni niko na ashida ya mgongo kwa hivo kazi hii naichukia maanake nitaumwa na mgongo nikipiga deki.

Katika kazi ni mahali ya ambapo ninaweka sura ya kazi, hakuna mchezo, ukilinganisha na mambo yangu ya kibinafsi. Kwa hivyo katika kazi ni mahali pa heshima na mahali pa kuweka nidhamu. Na mahali pangu pa kibinafsi ni mahali ambapo naweza weka mzaha, naweza cheka, naweza nikaruhusu watu waje.

Naam, napenda kushiriki katika majira ya yale ya vuli. Katika majira ya vuli huwa napenda kuogelea hilo ndilo jambo ambalo napenda kufanya. Na hali ya hewa wakati huo, hali ya hewa ni nzuri na hali ya hewa inaeza stahimiliwa na mtu yeyote.

Naam kabisa nyama ninayoipenda ni nyama ya mbuzi mbuzi ni mnyama ambaye anakula majani mabichi na majani haya huwa yana madawa Yaani yana uwezo wa kuponya magonjwa. Kwa hivyo mbuzi anayekula matawi ndiye mbuzi mzuri. Kwa hivyo mimi ninapenda kula mbuzi.

Mfanyibiashara bora ninaye mjua ni Aliko Dangote kutoka Nigeria. Huyu mwanabiashara, ni mwanabiashara wa mafuta. Hicho ndicho jambo ambacho ameweza kufanya. Ametengeneza kiwanda cha mafuta. Na najifunza kwake kuhusu nidhamu. Na ninaona biashara yake ikipeleka Afrika katika nyanja za juu.

Rafiki yangu wakaribu ni mke wangu, tuliweza kukutana shuleni, wakati ambapo tulikuwa bado shule ya upili. Mambo ambayo huwa tunapenda kufanya pamoja ni kutembea, kukula pamoja, kufurahia kwa kuona filamu pamoja. Kitu kinachofanya awe Rafiki wa kweli ni sababu amekaa na mimi kwa muda mrefu na naweza kusema kuwa nampenda.

Mnyama ambaye ningependa kumfuga ni mnyama aina ya bata Huyu ni mnyama ambaye anapenda sana kuogelea kwa maji anapenda sana kufurahia mnyama huyu anachekesha manake anatoa sauti ambazo zinachekesha sana Haswa wakati ambapo anafurahia akila na ningependa huyu mnyama nimfuge manake huwa hawi mgonjwa mara kwa mara ukilinganisha na wanyama wengine ama ndege wengine.

Wakati wa msongo wa mawazo, huwa ninajihusisha na maombi na kusoma biblia. Kisha baada ya hapo najihusisha na matembezi, natembea karibu na mahali ambapo naishi. Hii inanisaidia sana kwa kujiepusha na msongo wa mawazo na vile vile pia naimba nyimbo.

Inategemea kuna wakati ambao huwa nakaa mpaka saa sita usiku kulingana na kazi na kuna wakati mwingine huwa nakaa pia mpaka saa nane ya usiku mpaka mida ya saa tisa ya usiku kulingana na kazi Mimi mtu ambaye ako na uwazi mwingi sana ikifika upande wa kazi Naweza nikakesha nikifanya kazi.

Naam, napenda kuoga na maji moto kwa sababu sehemu ambayo nipo kuna wakati ni baridi na wakati naenda kazini asubui huwa kuna baridi. Kwa hivyo nikioga na maji baridi nitaezapata homa kwa hivyo ninahafadhalisha kuoga na maji ya moto.

Kinacho nifanya ni furahi sana ni familia yangu familia yangu inanifanya ni furahi sana wazazi, mke wangu, pamoja na ndugu na dada zangu hao ni watu ambao wamekaa karibu na mimi kwa miaka mingi Paka sasa nilivyo kuwa mtu mzima kwa hivo hao ni watu ambao najivunia nao sana.

Navyolea nywele yangu mara mbili kwa siku, mara ya kwanza ni asubuhi, alafu mara ya pili ni jioni, nikishatoka kazini, hapa ni pahali ambapo unapata nimekua na jasho na uchovu mwingi, kwa hivo wakati huo ndivyo ni navyo violea nywele.

La hasha sipendi kuendesha baisikeli kwa maanake niliwai kupata ajali na nikaweza kuumia kwenye mguu wa kulia na nilipo weza kuumia ikawa vigumu sana kuwa mtu ambaye anaweza kuendesha baisikeli manake baisikeli ni kitu ambacho ukiweza pata ajali utaumia vibaya.

Naam wakati wangu wa mapumziko mchana huwa mimi nasoma vitabu Wakati mwingine nasoma biblia ama naimba nyimbo za injili na wakati mwingine pia nacheza michezo kwenye rununu au kwenye simu nikipumzika mchana.

Na napenda maua, napenda maua aina ya waridi, waridi mwekundu. Maua huu ukiupanda kwenye bustani la jengo lako ama nyumba Unafanya muonekano wa boma lako linakuwa mzuri sana ama mrembo sana. Kwa hivyo ua ambao naupenda ni ua wa waridi.

Baada ya siku ndefu wanapumzika kwa kukunywa chai Baada ya kunywa chai nafanya matembezi madogo kama ya kilomita moja Kisha narudi nyumbani na naweza kuoga na maji moto alafu naweza kulala nalala kwa masaa matatu kisha naamka.

Mafanikik ni nayo thamini kazini ni kuueza kufunza, wadogo wangu waweze kuelewa kazi, na vile vile pia kuwafunza wale ambao hawajui uweledi fulani katika kazini, kuonyesha watu njia, na vile vile kuajiri watu ambao hawana kazi, wajiunge kazini.

Ndio ninapenda mvua, manake mvua unaponyesha, mimea yanaweza kupata maji na kuweza kukua na kutupea chakula. Vile vile mifugo na wanyama wanaweza kupata maji na wanaweza pia wao kukua na kutupa maziwa, mayai na vile vile nyama.

Nam kabisa nikiamuka kitu cha kwanza ni kuomba, kisha na ingia bafuni na hoga, alafu ndipo napata kiamusha kinywa, sana sana ni chai. Na huwa hii ni masaa ya saa kumi na tano asubuhi, ama saa kumi asubuhi. Ndiyo alafu kabla sijaondoka na angalia kwanza kama milango nimefunga kwa kufuli na ninaelekea kazini nikiwa na furaha.

Naam wakati wa mapumziko kazini huwa mi nasoma vitabu ama nacheza michezo kwenye simu au kwenye rununu na weza pia kusoma gazeti au kupiga gumzo na wenzangu kazini ama wakati mwingine pia ninaweza nika soma biblia au kuimba nyimbo za injili.

Ndiyo napenda chakula kitamu, huwa mimi napenda chakula aina ya ugali, kwa mbuzi choma. Chakula hii ni chakula cha kiasili na ni chakula kinachopea mwili nguvu na kinachopea pia binadamu afya na nguvu ya kueza kutekeleza majukumu yake, iwe ni kazini au nyumbani.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia. Kofia inasaidia sana kwa kujikinga kwa jua kali hasa huku nchini Kenya. Kofia natumia kofia na vile vile natumia muamvuli. Muamvuli vile vile inasaidia pia kwa kujikinga katika jua na vile vile kukaa pia kwenye kivuli au chini ya miti au kukaa ndani ya nyumba.

Naam ninapendelea kunyoa ndevu manake inaonyesha nidhamu na inakuwa ni viraisi kujitayarisha asubuhi ninapoenda kazini na muonekano wangu mbele ya wakubwa wangu kazini unakuwa ni muonekano mzuri mwenye nidhamu na mwenye wa kuonyesha kuwa ni ninaheshimu kazi yangu na najiheshimu vile vile.

Ndiyo unapenda kupanda mlima, maanake kupanda mlima inasaidia katika mazwezi, mazoezi ambayo yanaweza kuimarisha afya, kiroho, afya pia ya misuli, afya ya miguu na afya pia vile vile ya ubongo na mawazo. Upandaji wa mlima unasaidia sana katika kuimarisha afya ya kila mtu.

Ninachopenda kununua zaidi ni maji na matunda na vyakula ambavyo navyovitumia nyumbani pamoja na familia yangu hivi ni vitu ambavyo kwa kila siku yanahitajika yawe karibu na sisi vyakula vinatusaidia kwa afya, maji vile vile ni ya kukunywa na ya kutumia nyumbani na hivyo ndivyo vitu ambavyo ninavyovinunua zaidi.

Ndiyo napenda kunywa maziwa, haswa maziwa ya ngombe, maziwa haya ya nasaidia katika kuimarisha afya ya mifupa mwilini, na pia maziwa ya na madini ambayo yanasaidia afya ya binadamu, madini haya ya nasaidia kupigana na ugonjwa, na pia kukuza mwonekano wa binadamu.

Chakula ninacho kipenda ni ugali kwa nyama ya mbuzi au mbuzi choma. Chakula hichi nakipenda kwa sababu ni kitamu na kinaleta pia afya mwilini na kinashibisha vile vile. Na ni chakula ambacho ni rahisi kukiandaa na kinapendwa sana na jamii.

Naam, kila jioni kabla ya kulala, nina hakikisha kwanza nimeweza kukula chakula cha jioni. Baada yakukula chakula cha jioni, nina hakikisha ya kwamba nimekunywa maji ya kutosha. Kisha, ninaweza kuoga kwa maji baridi. Kisha, ninaweza kufanya maombi alafu ndipo napata kulala.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni Msimu wa Krismasi. Msimu huu unajumuisha watu pamoja, unaleta watu pamoja, haswa watu wa familia, na ni Msimu wa kusherekea. Msimu huu vilevile ni Msimu wa kukula vyakula, vinono vinono, pamoja na familia, na ni msimu wa furaha.

Ninachofanya kuwatia moyo wenzangu ni kwa kupitia nyimbo, kwa kupitia mawaidha, na kwa kupitia uchekeshaji, kuwachekesha ili kuafanya wawe wacheshi, na kupitia hayo ninaweza kuwatia moyo, na kwa kupitia pia kwa mfano mzuri, kuweka mfano mzuri kwao ili waweze, kuniona kama mfano mzuri.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani, huwa ninajihusisha na kuimba nyimbo, nyimbo za furaha, nyimbo za amani, najihusisha pia vile vile kwa kupika vyakula vitamu, najihusisha vile vile pia kwa kupiga hadithi au kwa kutoa hadithi za furaha miongoni mwa familia.

Chakula ni nayokula mara nyingi mchana ni wali, wali kwa maharagwe au wali kwa nyama. Chakula hii naikula mara mingi kwa sababu kinapatikana kwa urahisi na vile vile ni rahisi pia kupika. Na kinapatikana kwa bei nafuu na kila mtu anaweza kukila.

Napenda kua mahali pautulivu, mahali penye mantari mazuri, mahali penye harufu nzuri, mahali penye watu wazuri, na vile vile napenda kua mahali penye roho mtakatifu, pahali penye si pahali pa shetani au pahali pa ukorofi.

Wafanyi kazi wapya na wakaribisha kwa kuwafanyia sherehe, nawakaribisha kwa kuwaimbia nyimbo, kwa kuwaonyesha kazi yao ni ipi, kwa kuwatunika zawadi pocho pocho, kwa kuwapikia pia vyakula, vinono vinono, na kuwapa soda, na kuwapa maji, na vile vile kuwapa peremende.